Wakati wa mapumziko ya mchana, mi hutafuta mahali ambapo kumetulia ili kupumzisha mawazo yangu na pia naweza kufanya mazoezi kama kutembea au kukimbia au kufanya yoga ili kufanya akilizangu kupumzika na kupata utulivu. Ili kuondoa msongomano wa mawazo nilokuwa nao na kupunguza mawazo niliyokua nayo kazini.